Je, unawafamu majirani wenzako? Ndivyo ninawafamu majirani wenzangu. Tunashirikiana vyema, tunaelezana vyema, na ni vizuri pia kuwajua ili kujua maendeleo ya majirani wenzako na yako pia kuwa si vizuri kuwa na ubinafsi mwingi.

Wakati umeme unapozima, mimi hutumia muda wangu kuvisoma vitabu, haupia kufanya usafi kwa nyumba. Kisha, huwa na wakati mwingine huwa naprefer kusolve puzzles kama vile kucheza game ya chess ama vinginevyo.